Siku ya mvua mara nyingi huitumia kwa shughuli za ndani zinazo nipa utulivu na nafasi ya kutafakari. Napenda kusoma kitabu au makala ndefu kusikiliza muziki taratibu na kuangalia filamu au kipindi kinacho niburudisha. Pia ni wakati mzuri wa kupanga mawazo kuandika na kujifunza vitu vipya mitandaoni.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza hasa kwa sababu inanipa nafasi ya kufurahia ushindani, mbinu, na vipaji vya wachezaji bila shinikizo la kushiriki moja kwa moja. Kutazama michezo pia hunipa fursa ya kushirikiana na wengine, kujadili matukio ya michezo na kusherekea ushindi au kujifunza kutokana na kushindwa.

Kinachonifurahisha zaidi ni kuona juhudi zangu zinamaana, hasa ni naposaidia mtu kuelewa jambo, kutatua tatizo au kufikia lengolake, mafanikio madogo, mazungumzo mazuri na kujifunza kitu kipya pia hunipa furaha kubwa.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunichochesha kufikiria kwa ubunifu, hunipeleka katika dunia tofauti, na mara nyingi hubeba ujumbe wa kina kuhusu maisha, ujasiri au tamaduni. Pia hunitoa ulimwengu halisi na kunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria zaidi.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu, watu wake ni wakarimu na kuna hali ya kusaidiana. Pia napenda kwa kuwa, kuna huduma muhimu karibu kama maduka na barabara nzuri, jambo linalofanya maisha ya kila siku yawe rahisi na ya amani.

Mara nyingi natumia wifi kwa kazi za mtandaoni kama kusoma kufanya utafiti au mawasiliano makubwa kwa sababu ni thabiti na gharama yake ni nafuu lakini pia ninatumia deta kwa simu wakati sijapata wifi au ninapohitaji kuunganishwa haraka mahali popote.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku na inaadhiri jinsi jamii inavyoendeshwa kupitia mazungumzo ya siasa na weza kuelewa mitazamo tofauti kujifunza kuhusu haki za wananchi na kushiriki katika mijadala yenye manufaa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani, changamoto za akili na nafasi ya kuungana na marafiki mtandaoni. Michezo ya video pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujifunza mikakati mipya na mbinu za kushindana na kutumia akili na ujuzi.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu za kompyuta kama vile usanifu, wa tovuti na programu za AI kwa sababu hizi zinatoa fursa kubwa za kazi na zinaendana na mustakabali wa teknolojia. Kujifunza ujuzi huu kunanisaidia kuwa na uwezo wa kuunda suluhisho bunifu na kusaidia watu kwa njia mpya ya kidigitali.

Rangi ni nayopendezwa na ayo ni kijani kwa sababu inanipa hisia za utulivu, ukuaji na maisha. Kijani pia hunikumbusha maumbile, bustani na mazingira mazuri ambayo hunifanya nijisikie karibu na dunia na kupata nguvu mpya kila siku.

Niliyozaliwa ni mji mdogo unaojivunia historia na utamaduni wake wa kipekee. Hadithi ya mji wangu inahusu wakazi wake walivyoshirikiana na mshikamano wakati wa changamoto kubwa kama ukame au magonjwa. Na jinsi walivyojifunza kutumia rasilimali walizopata kwa busara.

Ninapenda muziki unaochanganya midundo ya kisasa na ile ya asili kama vile muziki wa Afrobeat au Bongo Flavor kwa sababu unanikumbusha asili yangu huku ukinipa nguvu na furaha. Mziki hii huwa na maneno yenye maana na midundo inayovutia.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua viatu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kulinganisha bei na mitindo kutoka maduka mbalimbali bila kuenda dukani. Kununua mtandaoni kunanipa chaguzi nyingi zaidi na pia kuna nisaidia kuokoa muda na jitihadi.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika taasisi za kijamii ambapo nilisaidia kusambaza chakula kwa watu wasio na makazi na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira. Hili ilinifanya nijisikie wa furaha na kuridhika kwa kusaidia wengine. Pia ilinifunza umuhimu wa kuhuruma na ushirikiano katika jamii.

Umeme unapokatika mimi huchukua hatua za kwanza kama kutumia taa za betri au mshumaa kwa mwanga. Kisha ni nahifadhi data muhimu kwenye vifaa vyangu ili kuepuka kupoteza kazi. Pia huwa na mpango wa dharura wa kufanya kazi bila umeme kama kusoma vitabu.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikuwa nilipokuwa na nafasi ya kushiriki kwenye tukio laki mataifa ambapo nilikutana na watu kutoka tamaduni mbalimbali na kujifunza njia zao za maisha na kazi. Hii ilinifungua akili na kunipa mtazamo mpya kuhusu dunia.

Napenda kusimamia kwa sababu unanipa nafasi ya kuongoza kupanga na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi hata ni hivyo. Pia naweza kukubali kusimamiwa wakati mwingine hasa ninapohitaji msaada au mwongozo katika maeneo mapya ili niweze kujifunza na kufanya vizuri zaidi.

Naoanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba nzuri ambayo inajumuisha muda wa kutosha wa kufanya kazi pamoja na kupumzika au kujumuika na familia au marafiki. Pia najifunza kuweka mipaka kati ya kazi na wakati wa binafsi kuepuka kuchukua mzigo wa kazi nyumbani na kuhakikisha napata usingizi wa.

Ndio napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa fursa ya kuungana na asili na kuona mambo yanavyo kua kwa hatua. Pia bustani hutoa mboga na maua mazuri ambayo huongeza uzuri na afya nyumbani na kunifanya nijisikie utulivu na furaha ninapojifunza na mazingira yale.